Ndiyo, mimi huvaa saa, napenda kuvaa saa kwa sababu inanisaidia kuangalia muda kwa urahisi, na pia inaniongezea mtindo kwenye mavazi. Hata kama kuna simu, saa ina hisia ya upekee, unaangalia muda bila usumbufu wa kuingia kwenye simu. Mara nyingi, napendelea saa rahisi na nadhifu, isiyo na makeke mengi. Ili iweze kuendana na mavazi tofauti, iwe ni ya kawaida au ya hafla kidogo, saa pia hunifanya nijisikie nimepangilia mambo yangu vizuri na kuhai kwenye ratiba.

Nawakaribisha wafanyakazi wapya kwa heshima, urafiki na kuwafanya wajisikie wako mahali salama. Kwanza nawakaribisha kwa salamu mzuri na tabasamu, kisha najitambulisha na kuwaambia wajisikie huru kuuliza chochote wanachohitaji kujua. Ni muhimu kwao wajue hawako peke yao. Ninawaonyesha sehemu muhimu kuwaeleza majukumu yao kwa ufupi na kuwajulisha watu watakaofanya nao kazi pia ujaribu kuwasisitiza kuwa makosa ni sehemu ya kujifunza. Hivyo wasiwe na hofu.

Napendelea baridi kiasi kuliko joto kali, baridi hunifanya nijisikie mtulivu, nafsi iko fresh na akili inafanya kazi vizuri zaidi pia ni rahisi kujisitiri kwa kuvaa nguo za ziada kuliko joto ambapo hata ukipunguza nguo bado unahisi kuchoka na kukosa nguvu joto kali mara nyingi hunifanya nihisi uvivu kuchoka haraka na wakati mwingine hata kukosa usingizi mzuri lakini pia sipendi baridi iliyozidi sana.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi, sababu kubwa ni urahisi na kasi. Habari mtandaoni zinapatikana muda wowote na mahali popote kupitia simu au kompyuta. Na mara nyingi, zinakuwa zimesafishwa papo hapo kuhusu yanayoendelea. Pia, naweza kusoma vyanzo tofauti kwa wakati mmoja na kuona mitazamo mbalimbali kuhusu tukio mmoja.